Ninasomea habari mitandaoni kwenye vitogu mbali mbali kama vile bbc cnn kcb na vioe pamoja na mitandao ya kijamii kwa taarifa za haraka.